Nikiwa na familia yangu, huwa napenda sana kula vyakula vizuri na hili wote tufurahie. Mimi ni binti ambaye sijabahatika kupata mtoto na sina mwanaume. Hivyo, huwa napenda familia yangu, baba yangu na mama yangu na ndugu zangu pia. Napenda pia watoto wa nduguzangu. Ninapopata nafasi ya kuenda kupumzika kijijini kwa wazazi wangu. Huwa natumia nafasi hiyo kununua vyakula vizuri na vitamu. Huwa ninatumia nafasi hiyo kula na familia yangu. Natumia nafasi iyo kuburudika na wazazi wangu. Burudani tunayoipenda ni pale tu tunapoweka ngoma za kabila letu na kufurahia kwa pamoja. Wakati mwingine huwa tunacheza na kufurahia wote kwa pamoja. Pia huwa napenda kula vyakula asilia. Hasa matoke, yanayopatikana katika mkoa wa kagera, ambao huwa tunapika matoke kwa kuchanganya na samaki ambao wanapatikana katika ziwa Victoria. Ni chakula kitamu sana napokuwa nakula familia yangu. Hivo huwa natumia muda wangu nikiwa na familia, kula vyakula vizuri, kufurahia. Wakati mwingine, huwa napenda sana kutembelea, sehemu zenye kuvutia. Huwa tunaenda sehemu za ziwa Victoria, kando kando ya ziwa Victoria, kufurahia mazingira na asilia iliyopo katika eneo letu. Napenda sana kuburudika na familia yangu. Wakati mwingi huwa namuomba mungu, aendelee kuwaweka wazazi wangu waishi miaka mingi. Kwa sababu nawaona kama ni sehemu ya familia yangu, ambayo siwezi nikakaa sana bila kuwajulia hali. Kila siku ya mungu, huwa napigia simu mama yangu na baba yangu simu kuwajulia hali zao. Ndio familia yangu iliyo kubwa sana. Na pia, huwa napigia simu ndugu zangu kuwajulia sali ndugu zangu pamoja na familia zao. Nawapenda sana ndugu zangu. Napenda watoto wa ndugu zangu kuwasaidia katika nyakati mbalimbali, katika nyakati za masomo. Huwa nahamasisha sana kusoma watoto wa ndugu zangu ili kuikomboa familia yangu. Sijabahatika kuzaliwa katika familia ya kitajiri. Hivyo njia iliyo pekee ya kutufanya vizazi vyetu viweze kuenda sehemu ya mbele. Huwa nawaambia ndugu zangu na watoto wa ndugu zangu kujituma na kusoma kwa bidii pia. Ili kwa baadae, waje waikomboe familia yetu kutoka katika hali ya umasikini. Hivo huwa naitumia familia yangu ninapopata nafasi ya kuwafundisha watoto wa ndugu zangu, huwa nawafundisha hali ya maisha, namna ya kujikimu na kuepuka vishawishi vinavyoweza kupoteza ndoto zao. Familia yangu nimeipa kipaumbele sana katika maisha yangu. Hivyo, kila mwisho wa mwaka, huwa natenga muda, wa kuenda kijijini, kuburudika na wazazi wangu, na ndugu zangu wote walioko karibu. Napenda kuwapigia simu ndugu zangu wote kila siku huo wakati wa jioni. Kabla ya kulala pia huwa naeza kuwapigia simu mmoja baada ya mwingine na yule ninayemkosa huwa namtumia ujumbe wa kumjulia hali ya siku nzima na pia kumtakia usiku mwema. Familia yangu ni sehemu ya faraja sana katika maisha yangu. Napenda wazazi wangu. Napenda na ndugu zangu pia. Hata pale najisikia vibaya sana. Ninapokuwa nimekosa kuzungumza na wazazi wangu kwa siku ya kutwa nzima. Ninapenda kusikia sauti ya mama yangu na sauti ya baba yangu. Napenda kuwasikia muda wote wakiwa na furaha katika mioyo yao. Hivyo, ndivyo maana huwa naomba mungu, aendelee kuwaweka kwa umri mrefu sana, ili baadaye siku nikipata pesa, familia yangu izidi kufurahi zaidi.